Je niendeshe gari au nichukue basi. Gari linatatizo kidogo la mafuta, linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo ninamizigo mingi. Nathani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Nilazima nimpigie simu kwanza, niangele kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri, hebu niandike orotha, nisi kosa hau ki tuchochote.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

Nina mkutano mkubwa kesho na viongozi, lazima nijiandae vizuri usiku huu. Nina hitaji kukagua reporti yangu, nihakikishe takwimu zote nisahihi. Je, nimeweka maoni yote muhimu. Hebu nisome tena pole pole, kuna sehemu kathaa zina hitaji kuboreshwa. Nitaongeza grafu kathaa, zinaeleza vizuri zaidi. Nitaanda maswali yanayoweza kuulizwa, niwe na majibu tayari. Surwali na shati la kawaida litafaa, au inavyobidi nivae tai pia. Na thani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi. Ninaitaji kulala mapema ili namke na akili safi. Mkutano huu ni muhimu kwa kazi yangu.